Napenda kusherekea mwaka mpya kwa kuwa na muda wa pamoja na familia na marafiki, kusherekea kidogo kwa chakula kizuri au kufikia malengo mapya ya mwaka ujao. Pia napenda kutumia wakati huo kuzingatia mafanikio ya mwaka uliopita na kupanga jinsi ya kuboresha maisha yangu na ya wengine.

Ningependa kujifunza ujuzi wakuunda na kutumia teknolojia ya sasa au programu za kompyuta au zana za kidigitali. Pia ningependa kujifundisha lugha mpya au ujuzi wakuongoza timu kwa ufanisi. Kujifunza vitu hivi kuna nisaidia kukuza ujuzi wangu kukuwa na nafasi zaidi kazini na kufanikisha malengo yangu binafsi.

Chakula kigeni ambacho nimewai kijaribu ni kama sushi kutoka Japan. Nilipenda ladha yake ya kipekee na mchanganyiko wa viambato safi. Chakula hiki kilinifundisha pia kuhusu tamaduni nyingine na jinsi chakula kinaweza kuwa sehemu ya utamaduni wa watu.

Wakati ninapohitaji msaada kazini, napenda kuwasiliana na wenzangu au kiongozi wa timu kwa uwazi, kueleza tatizo au changamoto ninayokutana nayo na kuuliza ushauri au muongozo. Pia ninajaribu kupata taarifa au rasilimali zinazohitajika kabla ya kuomba msaada, ili kuelewa tatizo vyema na kutumia msaada huo kwa ufanisi.

Kumbukumbu nzuri kutoka utotoni ni wakati nilipokuwa na familia yangu tukisherehekhea siku kuu pamoja. Kila mmoja alishiriki kucheka, kuimba na kucheza pamoja. Kumbukumbu hiyo inanifanya nishangilie familia yangu, furaha ndogondogo za maisha na huniwezesha kukumbuka wakati wa amani na upendo.

Ndio, napenda kucheza na watoto kwa sababu hunipa furaha na kunisaidia kuona dunia kwa mtazamo na mshangao wa msisimko wao. Napenda kushiriki michezo rahisi kusoma hadithi au kuzungumza nao. Jambo linalojenga uhusiano mzuri na pia hunifundisha uvumilivu na ubunifu.

Kinywaji ninachopenda kunywa asubui ni chai yenye tangawizi au kahawa ya kawaida. Chai huniwezesha kuamka taratibu na kunipa nguvu kidogo. Huku kahawa ikiniwasha na kunisaidia kuanza kazi zangu kwa umakini. Pia mara nyingine, napenda kunywa maji safi au juisi ya matunda kwa afya.

Kwa kawaida, nakaa hadi saa nne au saa tano usiku. Ninajitahidi kulala mapema, ili kupata usingizi wa kutosha. Lakini wakati mwingine, nakaa muda mrefu kidogo, ikiwa nina kazi au shughuli za muhimu. Kupata usingizi wa kutosha, kunanisaidia kuwa na nishati au akili safi kwa siku inayofuata.

Napendelea viatu ambavyo ni vya starehe, na vinaendana na shughuli ninazofanya. Kwa mfano, kwa kazi, napendelea viatu rasmi, vinavyo pumua. Na kwa burudani au likizo, napenda sneakers au viatu vya kawaida, vinavyonipa uhuru wa kutembea kwa urahisi.

Sherehe ninayo pendezwa nayo zaidi ni krismasi, kwa sababu ni wakati wa kusherekea pamoja na familia na marafiki. Kushiriki furaha na kushukuru mambo mazuri katika maisha. Napenda pia mapambo, chakula na nyimbo zinazofanya shere hiyo iwe ya furaha na kumbu kumbu mzuri.

Ningependa kujifunza ujuzi wa uongozi na usimamizi wa miradi kwa sababu unaniwezesha kushirikiana na vizuri na watu, kupanga kazi kwa ufanisi na kufanikisha malengo makubwa. Pia ningependa kujifunza ujuzi wa teknolojia kama programu za kompyuta au zanaa za kidigitali ambazo hutanisaidia kuongeza tija kazini na maisha ya kila siku.

Ninatumia muda wangu wa bure kwa kusoma vitabu, kusikiliza mziki na kutumia muda na familia au marafiki. Mara nyingine napenda kupika au kufanya shughuli ndogondogo za ubunifu kama kuchora au kupanga nyumba. Hii hunisaidia kupumzika, kuondoa msongo wa mawazo na kufurahia maisha kwa furaha ndogondogo.

Ninaposhugulikia makosa kazini kwanza ninayakubali na kuyatathimini kwa utulivu. Kisha ninajifunza kutokana nayo kwa kutafuta suluhisho, kurekebisha makosa haraka na kuhakikisha hayajarudia. Pia napenda kuwasiliana kwa uwazi na wenzangu au viongozi wa timu ili kushirikiana katika suluhisho na kuboresha utendaji kazini.

Kinacho ni furaisha sana ni kuwa na wakate mzuri na familia na marafiki. Kusherekea mafanikio madogo au makubwa. Kushiriki katika shuguli ni nazopenda kama kusoma, kucheza mziki au kutembea inje. Furaha pia hutoka kuona wengine wakiwa na furaha na kuweza kusaidia pale ni napoweza.

Ninajihisi kuwa tadhmini za kazi ni muhimu kwa maendeleo yangu. Zinaniwezesha kuona ni wapi nimefanya vizuri na ni wapi ni nahitaji kuboresha. Napokea maoni kwa uwazi, kuyachambua na kuyatumia kama fursa ya kujifunza na kuboresha utendaji wangu kazini.

Chakula ni nachopenda kula jioni ni chakula cha kawaida lakini chenye afya, kama wali au ugali, mboga za majani, nyama au samaki. Napenda pia kuwa na kinywaji kidogo kama chai au maji ya matunda. Chakula hiki huniwezesha kuwa na furaha na nishati kidogo baada ya siku yenye shuguli nyingi.

Kila asubuhi inapokuwa siku mpya kwa kwa muda mapema, kisha kusali au kutafakari kwa muda mfupi. Baada ya hapo naendelea na mazoezi madogo au kutembea kidogo ilikuwa mshamwili. Kisha napika au nakunywa kinywaji cha asubuhi kama chai au kahawa na baadae napanga kazi au shughuli za siku hiyo.

Ndio, mara nyingine ninanunua vitu kwa kutumia simu kwa sababu ni rahisi na haraka. Napenda kutumia malipo ya kidigitali au apps zinazorahisisha ununuzi hasa vitu vidogo au bidhaa za mtandaoni. Hata hivyo, ninahakikisha kununua kutoka vyanzo vinavyoaminika na kudhibitisha usalama wa malipo yangu.

Ndio, napenda kwenda pwani kwa sababu hunipa utulivu na furaha, kusikiliza sauti ya mawimbi, kutembea ufukweni na kufurahia upepo wa bahari unisaidia kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo. Pia, napenda kuogelea au kukaa na marafiki ni kifurahia mandari nzuri.

Ningependa kujifunza lugha ya kifaransa kwa sababu ni lugha yenye utamaduni tajiri na itaniwezesha kuwasiliana na watu kutoka sehemu tofauti duniani. Kujua kifaransa pia, kunanisaidia kusoma fasihi na kuelewa tamaduni za mataifa mbalimbali zaidi.

Ushauri ningependa kumpa mtu mwingine ni kudhamini, muda wake na kushirikiana na wengine kwa heshima. Pia ningemshauri kueka malengo madogo na makubwa, kushirikiana na kupata msaada pale inahitajika na kushughulikia changamoto kwa mtazamo chanya.

Ndio, nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki na ilikuwa uzoefu wa kusisimua sana. Nilifurahia kusikiliza muziki mmoja kwa moja, kuona wasani, wakiwajibika na kushirikiana na hadhira. Tamasha hilo lilinipa furaha ni shati na kumbukumbu mzuri za kusherekea muziki pamoja na wengine.

Kumbu kumbu mzuri za shule ni wakati wa mchezo na marafiki shuleni, kushiriki mashindano ya masomo au mchezo, na kucheka pamoja wakati wa mapumziko. Kumbu kumbu hizi zinanifanya nishangilie urafiki, furaha ndogondogo za maisha na matumaini ya siku zijazo.

Ninashugulikia wateja kwa heshima na ustarabu. Nikisikiliza kwa makini mahitaji yao na changamoto wanazo kutana nazo. Nina jitahidi kutoa majibu ya haraka na suluhisho linalo faa. Huku nikiwasiliana kwa uwazi na kwa lugha rahisi. Pia nina hakikisha kuwapa wateja ufuatiliaji mzuri ili wajisikie kuthaminiwa na kuridhika na huduma.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa na maisha yenye utulivu na mafanikio. Kuwalea familia yangu vizuri na kuchangia maendeleo chanya katika jamii. Ningependa pia kufikia malengo yangu ya kitaalamu na kuwa msaada kwa wengine kupitia ujuzi na uzoefu wangu.

Ninapata marafiki wapya kwa kuwasiliana kwa uwazi na heshima, kushiriki katika shughuli za kijamii au kikazi, na kuonyesha nia ya kweli kwa watu wengine. Napenda kusikiliza, kushirikiana na kujenga uhusiano, taratibu kupitia mazungumzo na uzoefu wa pamoja.

Uzoefu wakushangaza niliopata ni nilipokua nikitembea pwani na kuona machweo mazuri sana pamoja na wanyama wabahari, wakicheza karibu na pwani. Nilihisi furahakubwa, mshangao na amani yandane. Jambo ambalo lilibaki kuwa kumbukumbu isio sahaulika.

Ninatumia kompyuta zaidi kwa kazi na mawasiliano kama kuandika ripoti, kutuma barua pepe na kushirikiana na wenzangu kwa kazi. Pia ninatumia kompyuta kupata taarifa, kujifunza vitu vipya na wakati mwingine burudani kama kutazama video au kusikiliza muziki.

Napenda kutumia GPS zaidi kwa sababu ni rahisi na husaidia kupata njia haraka bila kupotea. Hata hivo, mara nyingine napenda kutumia ramani. Hasa nilipokuwa nikitaka kujifunza eneo au kupanga safari kwa makini. Kila njia inafaida yake, lakini GPS hufanya usafiri kuwa rahisi zaidi.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya maua. Hasaa maua kama waridi au lavenda. Harufu hizi huniwajibisha utulivu, furaha na hisia za hamani. Mara nyingi hunisababisha nikumbuke kumbukumbu nzuri au nyakati tulizopewa pamoja na familia na marafiki.

Ninashugulikia ya mabadiliko kazini kwa mtazamo chanya na kuwa tayari kujifunza. Kwanza, ninajaribu kuelewa sababu za mabadiliko na jinsi ya navyohusiana na malengo ya shirika. Kisha, napanga jinsi ya kuendana nayo nikiweke kipaumbele na kupanga muda wangu vizuri.

Ninawatia moyo wenzangu kwa kuwaunga mkono, kusikiliza changamoto zao na kuwapa ushauri mzuri pale unavyo itajika. Pia ninashiriki maneno ya shukrani na pongezi wanapofanikisha jambo na kuwatia moyo kushirikiana na kushugulikia kazi kwa moyo wa furaha.

Napenda kusoma habari mtandaoni kwa sababu ni haraka, rahisi kufikia na inanikusudia kupata taarifa mpya mara moja. Gazeti pia napenda mara chache hasa kwa habari za kina au makala maalumu. Kusoma mtandaoni kunanisaidia kufuatilia matukio ya kimataifa na kitaifa kwa urahisi zaidi.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu. Zinavutia sana kwa sababu huchochoa mawazo, ubunifu na kunifanya nifikirie mambo nje ya uhalisi wa kawaida. Hadithi za ajabu mara nyingi huwa na mafunzo ya kina yaliyofichwa. Kama umuhimu wa ujasiri, matumaini au kupambana na changamoto.

Ndiyo, napenda kusikiliza redio. Redio inanivutia kwasababu inanipa habari za haraka, mziki na vipindi vya mazungumzo vinavyofundisha na kuburudisha. Pia, napenda redio kwa sababu inanifanya nijisikie nimeunganishwa na jamii hasa kupitia vipindi vya asubuhi au mijadala inayogusa maisha ya kila siku.

Napenda kutumia muda na marafiki zangu kwa njia rahisi lakini za kufurahisha. Mara nyingi tunapenda kukaa pamoja, tukizungumza na kushirikiana mawazo, kucheka na kusimulia matukio ya maisha. Pia napenda kutoka nao kutembea, kunywa chai au kahawa au kushiriki shughuli kama michezo, midogo na sherehe ndogo.

Kwa kazi yangu, nina malengo kadhaa muhimu. Kwanza nataka kuendelea kujifunza na kuboresha ujuzi wangu ili nifanye kazi kwa ufanisi na kwa ubora wa juu. Pili, nalenga kuwa mtu wakuaminika kazini, anaye heshimu muda, anaye timiza majukumu yake na kushirikiana vizuri na wengine.

Ninaishi katika nyumba ya kawaida ilio katika mazingira ya makazi ya watu wengi. Ni nyumba ya kudumu si kubwa sana wala sindogo kupita kiasi. Lakini inatosha kwa maitaji ya kila siku. Ina vyumba muhimu kama sebuleni, chumba cha kulala, jiko na bafu. Hivyo inanipa nafasi ya kuishi kwa utulivu.

Stadi muhimu kwa kazi yangu ni pamoja na mawasiliano mazuri, kwa sababu yanasaidia kuelewa mahitaji ya kazi, kushirikiana na wenzangu na kutoa taarifa kwa uwazi. Pia, usimamizi wa muda ni stadi muhimu sana, kwani hunisaidia kupanga kazi, na kuzitekeleza kwa wakati bila msongo wa mawazo.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa njia mbalimbali zinazolenga kusaidiana na kuimarisha mshikamano. Mara nyingi hujitolea kushiriki shughuli za kijamii kama mikutano ya kijiji au mtaa ambapo tunajadili maswala ya maendeleo na ustawi wa jamii.

Ninashirikiana na timu kwa kuweka mawasiliano wazi na ya heshima. Kuhakikisha, ninasikiliza mawazo ya wenzangu kushiriki yangu kwa uwazi na kutoa marejesho kwa njia ya kujenga. Pia, ninaheshimu majukumu ya kila mtu na kujitahidi kutimiza sehemu yangu ya kazi kwa wakati ili nisiwaangushe wenzangu.

Kwa kawaida, naenda mahali paibada maramoja kwa wiki. Hasa, mwishoni mwa wiki. Huo ni muda muimu kwangu wakutafakari, kuomba na kupata nguvu za kiroho. Wakati mwingine, pia huudhuria ibada au mikutano ya ziada, kulingana na ratiba au mahitaji malumu. Lakini kwenda maramoja kwa wiki ndio desturi yangu ya kawaida.

Ndiyo, nimewai kufanya kazi ya kujitolea. Maranyingi nilishiriki katika shuguli za jamii kama kusaidia katika shule au kituo cha afya. Kutowa msaada kwa watu wenye mahitaji au kushiriki katika kampeni za usafi na utunzaji wa mazingira.

Ninapenda mikutano ambayo ni ya wazi, yenye malengo na yenye tija. Hii ni mikutano ambapo kila mshiriki ananafasi ya kutoa maoni, kuuliza maswali na kushirikiana kutafuta suluhisho. Pia napenda mikutano midogo ya timu au ya kazi kwa sababu husaidia kuimarisha mawasiliano, kuelewa majukumu na kupanga shughuli kwa pamoja.

Hekima niliojifunza maishani ni kuwa na subira na kuzingatia matokeo kabla ya kuchukua hatua. Nimejifunza kuwa kila kitendo kina matokeo. Hivyo ni muhimu kufikiria kwa kina, kushirikiana na wengine na kutochukua maamuzi kwa hasira au haraka.

Napenda kusherekea mafanikio ya timu kwa njia zinazojenga, mshikamano na motisha. Mara nyingi tunashiriki, shukrani na pongezi kwa kila mshiriki aliyetoa mchango wake. Tukisherekea kwa chakula kidogo, vinywaji au sherehe ndogo kazini.

Mafunzo ya kazi yanayo niweka kwenye mstari sahihi zaidi, ni yale yanayo husiana na mawasiliano na usimamizi wa muda. Kupitia mafunzo haya nimejifunza jinsi ya kuueleza mawazo yangu kwa uwazi, kushirikiana vizuri na wezangu na kupanga majukumu yangu ili kufanikisha kazi kwa ufanesi.

Kila siku kabla ya kulala, ninapenda kufanya shughuli ndogo za kupumzika na kuanda akili yangu kwa usingizi. Hii ni pamoja na kusoma kitabu au habari mtandaoni, kusikiliza muziki tulivu au kutafakari kuhusu siku iliopita na kupanga shughuli za kesho.

Ndiyo, ninafanya kazi ya ushirikiano na wengine. Kazi hii ni muhimu kwa sababu husaidia kufanikisha malengo ya pamoja, kubadilisha mawazo na kushirikiana katika kutatua changamoto. Mara nyingi, ninahakikisha kila mshiriki wa timu anahusika, maoni yake yanasikizwa na kila mmoja anajua majukumu yake.

Kwa kawaida, hufua nguo mara moja au mbili kwa wiki. Kulingana na idadi ya nguo zilizotumika na aina ya shughuli nilio shiriki. Hufua nguo ambazo zinahitaji usafi wa mara kwa mara, kama nguo za kazi au nguo za watoto na kuzipanga kisha kuziweka kavu vizuri.

Wakati umeme unapokatika, napenda kubaki tulivu na kuzingatia hatua za haraka. Kwanza, ninatafuta chanzo cha mwanga kama taa, au betri, au mishumaa ili kuona vizuri. Pia, napanga shuguli zangu ili kutumia muda huo kwa njia nyingine, kama kusoma kitabu, kuzungumza na familia, au kufanya mazoezi madogo.

Napenda kufanya mambo yanayo tuleta karibu kama familia. Mara nyingi tunakaa pamoja tukizungumuza na kushirikiana chakula kusherehekea matukio madogo au kusaidiana kwenye kazi za nyumbani. Pia napenda kutumia mda na familia kwa kutembea, kutazama filamu au kushiriki ibada pamoja.

Napenda sana ya uchoraji na ubunifu wa mkono. Aina hii ya sana hunivutia kwa sababu huonyesha hisia, mawazo na ujumbe wa msani kwa njia ya rangi au maumbo. Pia napenda sana inayosimulia hadithi au inaakisi utamaduni na maisha ya watu.

Napendelea shati. Shati lina onekana rasmi kidogo. Linafaa kwa kazi au mikutano na linatoa muonekano safi au uliopangwa vizuri. Hata hivyo mara nyingine napenda tishati wakati wa burudani au shuguli zisizo rasmi. Kwani ni rahisi hufanya nijisikie huru na ni nzuri kwa hali ya hewa na joto.

Napendelea kufanya kazi na wengine kwa sababu ushirikiano huleta mawazo tofauti, kubadilishana ujuzi na kutatua changamoto kwa haraka zaidi. Kufanya kazi na timu hunisaidia kujifunza kutoka kwa wengine, kuboresha mawasiliano na kupata motisha zaidi ninapoona mchango wa kila mtu ukileta matokeo mazuri.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaone. Kusoma maoni, kuna nipa mtazamo mbalimbali ya watu. Kunifanya nifahamu jinsi wengine wanavifikiria kuhusu jambo fulani. Na mara nyingi, kuna nipa mawazo mapia au ufahamu wakina zaidi juu ya mada mbalimbali.

Ndiyo, napenda kununuwa vitu mtandaoni kwa sababu ni raisi na huo kwa muda. Naweza kulinganisha bei haraka kusoma maoni ya wateja wengine na kupata bidha ambazo wakati mwingine hazipatikani kwa uraisi madukani. Pia napenda ukweli kwamba naweza kuagiza nikiwa nyumbani au kazini bila usumbufu.